Ninapumzika kwa kutumia kutafakari na mazoezi ya kupumua, na kama hali tulivu, nafumba macho na kuzingatia pumzi yangu. Nilijifunza njia hii ili kupunguza msongo wa mawazo. Hutumia dakika kumi hadi ishirini kwa kila kipindi, baada ya kupumzika na jihisi mtulivu, mwenye nguvu na mwenye umakini zaidi tayari kuendelea na shuguli zangu.

Kwa kawaida, naenda hospitali mara mbili kwa mwaka, siendi mara nyingi kwa sababu gharama za matibabu ni kubwa, huduma wakati mwingine si nzuri na hospitali nyingi huwa na msongamano wa watu. Hivyo, hujitahidi kujiangalia kiafya ili kuepuka kuenda hospitali mara kwa mara.

Kumbukumbu nzuri ni nayoipenda kutoka utotoni ni kucheza na marafiki jioni baada ya masomo. Tulicheza michezo ya jadi, tukicheka bila wasiwasi na kurudi nyumbani wakati wa machweo. Ilikuwa ni wakati wa furaha, urafiki wa dhati na maisha rahisi yenye upendo.

Ninapenda kunywa chai kila siku. Naanza kwa kuipika kwa maji na majani ya chai, kisha naongezea, sukari na maziwa kidogo. Mara nyingi huniandalia huniandalia asubuhi au wakati wa mapumziko ya mchana na hupenda kunywa pale jikoni ya mabustani. Bila chai yangu ya kawaida napoteza hisia ya utulivu na kuanza siku kwa raha.

Kila asubuhi ninapoamka kwanza hufanya mazoezi madogo ili kuamsha mwili. Kisha hufuata usafi wa kila siku kama kuoga na kusafisha meno. Baada yake, huandaa chai na kutumia muda kiasi kutafakari ama kupanga siku yangu. Utaratibu huu hunisaidia kuanza siku yangu kwa nishati na fikra nzuri.

Ushauri wangu kwa mtu mwingine ni usikate tamaa. Hata wakati mambo yanapokuwa magumu, endelea kujaribu na kuwa na imani na uwezo wako. Changamoto ni sehemu ya maisha na kila jaribio linakufundisha kitu kipya. Kwa kuendelea kusonga mbele, hatimaye utaona mafanikio.

Ninapoanza mradi mpya wa kazi, kwanza hufanya mpango na kuweka malengo wazi. Kisha huchambua rasilimali na hatua zinazohitajika kufanikisha mradi. Baada ya kupanga, hufanya kazi kwa hatua kwa hatua nikifuatilia maendeleo na kurekebisha changamoto zinapojitokeza. Taratibu huu hunisaidia kufanikisha mradi kwa ufanisi na bila usumbufu mwingi.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine, hufanya mawasiliano wazi na kusikiliza mawazo ya kila mtu. Kushirikiana kwa kuheshimiana, kugawanya majukumu kwa usawa na kusaidiana pale inapohitajika. Njia hii hunisaidia kufanikisha kazi kwa urahisi, kuondoa migongano na kuhakikisha kila mtu anahisi thamani yake katika timu.

Kwa kawaida huwa nalala masaa ma nane kila usiku. Kulala masaa nane kila usiku hunisaidia kuamka mchanga na kuwa na nishati ya kutosha kwa shughuli za siku nzima. Kupata usingizi wa kutosha pia kunaboresha afya ya akili na mwili husaidia kufikiria vizuri na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Ninashughulikia udhaifu wangu kazini kwa kutambua eneo linalohitaji kuboreshwa. Kisha, ninafanya mazoezi kama kusoma au kupata mafunzo ili kuimarisha ujuzi wangu. Pia, ninashauriana na wenzangu ama washauri waliobobea ili kupata mwongozo. Njia hii unisaidia kuendelea kukua, kitaaluma na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Ninapenda kusikiliza mziki wa kiinjili unaoitwa, kazi ya msalaba, uliotungwa na kuimbwa na msanii anayeitwa Dadi Owen. Mziki huu unanifanya nijiskie karibu na Mungu hunipa amani furaha na nguvu ya imani. Mara nyingi huwa nasikiliza wakati wa mapumziko ama wakati ninaposafiri. Na hunifanya nishukuru na kutafakari maisha yangu kwa shukrani.

Wakati wa mvua napenda kukaa ndani ndiposa nilale na pia kuangalia vipindi ninavyovipenda kwa televisheni. Napenda mvua kwa sababu mvua hunipa utulivu na hisia nzuri. Siku ya mvua nilifurahia zaidi ilikuwa nikiwa na familia, nikishirikiana, chakula na kucheka pamoja. Mvua pia hubadilisha mipango yangu kwani mara nyingine hushughulikia shughuli za ndani. Sauti ya mvua hunifanya nijisikie nina utulivu na furaha.

Ujuzi ningependa kujifunza ni kupika. Ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu utanisaidia kujitegemea na kula chakula bora nyumbani. Nimewai kujaribu kupika marachache lakini ningependa kuboresha zaidi. Nitajifunza kwa kuangalia video, kusoma mapishi na kufanya mazoezi. Wakati mzuri wakuanza ni sasa.

Napenda rangi ya kijani kwa ukuta wa chumba changu. Rangi hii hunipa hisia ya kuwa karibu na mazingira ya asili. Kijani pia hufanya chumba kionekane safi na chenye mwanga. Ninapokuwa chumbani rangi hii hunifanya nijisikie na amani na kupumzika vizuri.

Wakati ninaofanya kazi vizuri zaidi ni siku ya Alhamisi. Siku hii huwa tayari nimezoea ratiba ya wiki na nina umakini mkubwa. Pia huwa na shinikizo kidogo kuliko mwanzo wa wiki. Hivyo ninafanya kazi kwa utulivu, ufanisi na kumaliza majukumu yangu vizuri zaidi.

Msimu ninaopenda zaidi ni majira ya jua, napenda msimu huu kwa sababu hali ya hewa hua ya joto na angavu. Inanifanya nijisikie mwenye furaha na nguvu zaidi. Pia ni rahisi kushiriki shughuli za nje kama michezo matembezi na kukutana na marafiki. Majira ya jua hunipa nafasi ya kufurahia mazingira na kutumia muda mzuri nje.